Napenda kufanya kazi na wengine. Kwa sababu ushirikiano hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo na kujifunza mitazamo tofauti. Kufanya kazi kwenye timu, kunanifanya nijisikie nimeunganishwa na kunisaidia kutatua changamoto kwa haraka zaidi. Hata hivyo, wakati mwengine napenda pia kufanya kazi pekee yangu, hasa pale ninapohitaji utulivu na umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo, napendelea mchanganyiko wa kufanya kazi pekee yangu na kushirikiana na wengine kulingana na aina ya kazi.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha ni wakati nilipokuwa kwenye safari ya milima na ghafla wingu gumu la mvua liliniviringa. Barabara ilikuwa imelegea mawingi yakiwa na mvua yenye nguvu na nilihisi hofu ya kweli kwa usalama wangu. Sauti ya upepo ikivuma kati ya miti na mvua ikinyesha kwa nguvu. Ilinifanya hali ya hewa ya kushtua sana. Hata hivyo, nilifaulu kufika salama. Nilijifunza umuhimu wa taadhari, maandalizi na uthabiti katika hali za hatari.

Timu yangu ya rugby ninayoipenda zaidi, ni All Blacks ya New Zealand. Ninapenda timu hii kwa sababu inahistoria ndefu ya ushindi, inacheza kwa mbinu za kipekee, na inaonyesha mshikamano mkubwa kati ya wachezaji wake. Kila mchezo wao, unaonyesha kiwango cha juu, cha ujuzi, nguvu na mikakati ya kipekee, jambo linalovutia sana mashabiki. Nakumbuka mchezo mmoja mkuu wa All Blacks ambao walishinda kwa mabao makali, dhidi ya Australia katika Bless Your Cup. Hali hii ilikuwa ya kusisimua na kila kipande cha mchezo kilikuwa na hofu ya shauku ya mchanganyiko. Napenda michezo yenye ushindani mkali zaidi hasa zile kati ya timu za juu za dunia. Kwani zinaifanya nihisi shauku mshikamano na furaha kubwa. Wakati timu yangu inapocheza najihisi msisimuko mshikamano na furaha. Hasa unapo shuhudia jinsi wachezaji wanavyo shirikiana, wanavyo pigana hadi mwisho na kushinda changamoto kubwa.

Ndiyo, napenda kujifunza historia sana. Historia inanivutia kwa sababu inasaidia kuelewa. Tulipotoka tulipo sasa na mwelekeo tunaoweza kuchukua baadae kupitia historia najifunza makosa na mafanikio ya watu wa zamani. Tamaduni mbalimbali na jinsi matukio ya zamani yanavyoathiri maisha yetu leo. Pia napenda historia kwa sababu kila simulizi lina somo linanifanya nijifikirie kwa kina niulize maswali na kuthamini zaidi dunia inayoishi.

Napenda upepo zaidi kwa sababu unaleta hisia ya utulivu, baridi kidogo na inafaa kuzunguka mwili. Upepo unaweza kufanya hali iwe rahisi na yenye furaha hasa wakati jua linapoangaza sana. Pia upepo unapendeza kwa sababu unaweza kuleta harufu ya maua, miti au bahari. Jambo linalofanya mazingira kuwa ya starehe.

Mantari ninayopenda zaidi ni ile ya milima ukiwa najua linachomoza. Nyasi zikiwa na utukufu wa rangi ya dhahabu na kijani. Huku anga likiwa na rangi ya hudhurungi na pink. Hali hiyo inatoa amani utulivu na mshangao wa asili. Pia napenda mandari ya pwani yenye mawimbi yanayo piga mwishoni mwamchanga. Ambapo upepo wa bahari unachanganyika hisia na uhuru wa furaha. Mandari hizi zinanifanya nijihisi kuwa na sehemu ya dunia. Nikithamini uzuri wa asili.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuweka mawasiliano wazi, kuheshimiana na kushirikiana kila mtu. Ninahakikisha kila mshirika anapata nafasi ya kutoa mawazo yake na hisia zake ili kila mmoja ahisi kuwa sehemu ya timu. Pia ninahimiza kushirikiana katika kutatua matatizo badala ya kuamua pekee yangu na kusherehekea mafanikio pamoja. Mara nyingi natoa mifano ya kushirikiana kwa kushiriki kazi ndogo ndogo, kuratibu majukumu na kusaidiana pale mtu anapohitaji msaada.

Kuhusu shuguli za siku ya mvua, napenda kufanya mambo ya kutuliza akili na kufurahia hadi hali ya utulivu. Mara nyingi ninasoma kitabu, kusikiliza muziki au kunywa coffee au Chai. Huku nikifurahia sauti ya mvua ikipiga paa. Pia napenda kutembea kidogo katika mvua yenye upole. Ni kifurahia harufu ya udongo na miti. Mimi napenda mvua kwa sababu inaleta amani na hisia za utulivu. Lakini pia inaweza kufanya mambo kuwa changamoto kidogo kama kutembea bila kuosha au kuchelewesha mpango. Nakumbuka siku moja ya mvua nilifurahia zaidi ambapo nilishiriki na marafiki kutembea na kucheka huku mvua ikinyesha pole pole. Na hiyo siku linifanya ni jihisi furaha isiyo na kifani. Mvua mara nyingi inabadilisha mpango wangu. Hasa ikiwa nilikuwa na shuguli za nje napanga kufanya mambo ya ndani au kufurahia muda na kupumzika. Wakati nasikia sauti ya mvua, nahisi amani, utulivu na mara nyingine hofu kidogo kama mandhari yenye siri, lakini kwa ujumla inanifanya njihisi kama ninaungana na asili.

Napenda kuwa na rangi nyepesi au tulivu. Kama samawati, kijani cheupe au beige. Rangi hizi hutoa amani, utulivu na hutoa hisia ya kupumzika. Jambo ambalo linasaidia sana pale unapokuwa ndani ya chumba. Pia mara nyingine. Napenda rangi za kupendeza na za furaha kama manjano au rangi ya peach. Hasa kwenye sehemu ndogo ili kuongeza mwanga na kuimarisha hisia nzuri.

Ndiyo, ni mewahi kuoana bahari, na napenda sana. Napenda jinsi mawimbi yanavyo piga pwani, upepo wachumvi, na upepo mzuri unavyo guza uso. Kuangalia bahari, kuna nifanya ni hisi uhuru, amani na mshangao wa uzuri wa asili. Pia napenda mandhari wakati wa machweo, pale jua linapo zama, na kuangaza rangi nzuri ya machweo juu ya maji, jambo linalo baki kwenye kumbukumbu kwa muda mrefu.

Napenda kunyoa, badala ya kuvaa ndevu, kwa sababu kuna nifanya nihisi safi, mpangilio na mwenye utulivu wa kila siku. Ndevu zinaweza konekana, za kuvutia kwa wengine, lakini kwa upande wangu, kunyoa kuna nipa uhakika, usafi na kujiamini zaidi. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri na raha mwilini na akilini.

Neno mbele linaonyesha nafasi au mwelekeo wa kuendelea au mbele katika maisha. Kwa mfano, tunaposema, tunaangalia mbele, tunaashiria tumelenga kwenye malengo yetu, tumaini na mipango ya badae, vile vile, mbele inaweza kuashiria nafasi ya kimwili, kama sehemu mbele ya mtu au kitu. Kwa kifupi, mbele ni neno lenye maana ya kuendelea, matarajio, na nafasi ya mbele, na linafundisha kuangalia mbele kwa matumaini na mshikamano.

Rangi manjano ni rangi yenye mwanga na furaha. Inayohusishwa na jua, mwanga na maisha yenye nguvu. Manjano mara nyingi huleta hisia za furaha, matumaini na mshikamano. Kwa mfano, mauwa ya manjano au jua linapochomoza hufanya mazingira yaonekane yenye raha na kuamsha hisia nzuri. Rangi hii pia hutumika katika mavazi, mapambo au alama za tahathari kwa sababu inavutia macho na kuangaza kwa urahisi.

Tovuti ni eneo au kurasa wa mtandao unaopatikana katika interneti, ambapo mtu anaweza kupata tarifa, huduma, bidhaa au kuwasiliana na wengine. Tovuti zinaweza kuwa za biashara, elimu, burudani au kijami na zinatupa njia rahisi ya kujifunza kufanya mawasiliano ya kufanya shughuli za kila siku. Kwa mfano, tovuti zinaweza kutumika kununua bidhaa, kusoma habari au kushirikia mawazo kwenye mtandao ya kijami. Kwa kifupi, tovuti ni chombo cha kisasa, cha mawasiliano na elimu ambacho kimekuwa sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku.

Mke ni msichana ambaye ameingia katika ndoa na mume wake na mara nyingi ni mshirika wa maisha, rafiki wa karibu na mshirika wa kifamilia. Mke huchangia katika kujenga familia, kulea watoto na kushirikiana katika mamuzi ya kila siku. Zaidi ya hayo, mke mara nyingi hutoa upendo, msaada na utunzaji wa familia. Jambo linalosaidia kuimarisha mshukamano na furaha ndani ya ndoa.

Haraka. Ina maana ya kufanya jambo kwa mwendo wa haraka, bila kuchelewa na kwa ufanisi mkubwa. Mara nyingi tunahitaji haraka katika maisha ya kila siku. Kama kufika kazini, kukamilisha kazi au kujibu simu na barua pepe. Kufanya jambo haraka kunasaidia kuokoa muda, kushughulikia majukumu na kufanikisha mambo muhimu kwa wakati.

Bustani ni sehemu ya shamba au ardhi. Ilio pambwa kwa miti, maua, mimea na mara nyingine pia bustani za mboga au matunda. Bustani ni mahali pa kupumzika, kufurahia uzuri wa asili na kufanya shuguli za kimwili kama kupanda, kupuliza maji au kutunza mimea.

Mpango ni mikakati au mfumo uliopangwa kwa hatua zinazofanywa ili kufanikisha jambo fulani, husaidia kutimiza malengo, kupanga kazi na kuhakikisha kila kitu kinapangwa kwa utaratibu.

Ni eneo lililopangwa kwa ajili ya starehe, michezo na mapumziko ya wananchi wote. Usaidia watu kupumzika, kufanya mazoezi na kufurahia mazingira na kushirikiana na jamii.

Kuchanganua ni kitendo cha kuangalia kwa makini, semu mbali mbali za jambo fulani, ili kwelewa vizuri, kubaini maana au kupata matokewa sahihi, utumika katika masomo, kazi, utafiti au chambuzi wa matatizo.

Suluhisho ni njia au hatua zinazochukuliwa ili kutatua tatizo, kufanikisha jambo fulani au kufikiria matokeo yanayohitajika, usaidia kupunguza changamoto, kufanya maamuzi sahihi na kufanikisha malengo.

Mradi ni kazi au mpango maalum unaofanyika kwa kipindi maalum na unawolenga kufanikisha lengo fulani. Usaidia kuendeleza maendeleo, kutimiza malengo na kupanga raslimali kwa mpangilio.

Duka, ni sehemu au biashara ambapo watu huenda kununua bidhaa mbali mbali kama chakula, nguo au vifaa vingine husaidia kukidhi mahitaji ya kila siku na kurahisisha biashara kati ya wanunuzi na wauzaji.

Dirisha, nisehemu ilio kwenye ukuta wa nyumba, au jengo, inayo fungwa na kufunguliwa, ikiruhusu mwanga na hewa kuingia, usaidia kutoa mwangaza, kupumua, na kuona nje huku kidumisha faraga na salama.

Ankara ni aina ya kitambaa chenye rangi angavu na mifumo ya kipekee kinachotumika kutengeneza nguo za mavazi, kusaidia kutengeneza mavazi ya kipekee, kuonyesha mitindo, na mara nyingine kuonyesha utambulisho wa kitamaduni.

Folda ni kifaa cha kuhifadhi nyaraka, faili au hati kwa mpangilio maalum ili ziwe rahisi kupata, husaidia, kudhibiti, kupanga na kulinda taarifa muhimu au nyaraka za kazi na shule.

Kusikiliza ni kitonda cha kuzingatia sauti au maneno yanao semwa na mtu mwingine ilikuwelewa na kupata taarifa.